Aina ya keki ambayo naipenda inaitwa Queen Cake Queen Cake ndiyo keki ambayo napenda Queen Cake. Aina ya keki ambayo naipenda ni Queen Cake huwa laini nyepesi yenye ladha nzuri alafu bei yake huwa nafuu si ghali. Kununua ni raisi.

A mara mingi napenda kuandika kwa mkono kwa maana nina hati safi na huwa napenda sana kuandika kwa mkono. Yale fikra ambazo ninazo, hoja ambazo ninaeza kuwa nazo, huwa napenda kuandika kwa mkono. Fikra na hoja maudhui, ama ratiba ya naam na vitu vitakavyo kuwa.